Nafua nguo mara moja hadi mbili kwa wiki. Kulingana na idadi ya nguo nilizotumia. Kawaida, napanga siku maalum ya kufua ili kazi isiwe nyingi sana kwa siku moja. Kufua mara kwa mara, hunisaidia kueka nguo safi na nadhifu. Na pia, kuna nirahisishia kupanga mavazi ya kila siku. Inga wakati mwingine, shugli zinaweza kunifanya nichelewe. Hujitahidi kuhakikisha nguo hazikai muda mrefu bila kufuliwa.

Ndiyo, ninatumia video kwa mawasiliano mara kwa mara. Mawasiliano video hunisaidia kuwa na mtu ninayezungumza naye. Jambo linalofanya mazungumza yawe wazi na ya karibu zaidi. Napenda kutumia video hasaa wakati wa kazi, masomo, au kuwasiliana na familia na marafiki walioko mbali. Inarahisisha kueleza mawazo, kuona hisia za mtu, na kuepuka kutoelewana. Ingawa si kila wakati natumia video, inapohitajika hunifanya nijisikie nimeunganishwa vizuri na wengine.

Ninasherehekea mwaka mpya kwa njia rahisi na yenye furaha. Mara nyingi hutumia muda na familia au marafiki. Tukizungumza kuhusu mwaka uliopita na mipango ya mwaka unaokuja. Wakati mwingine tunapika chakula kizuri, kusikiliza mziki au kutazama televisheni. Kwangu, mwaka mpya ni muda wa kutafakari, kushukuru kwa yaliyoendelea vizuri na kuweka malengo mapya. Sihitaji sherehe kubwa sana. Muhimu ni kuwa na watu mnaowapenda na kuanza mwaka nikiwa na matumaini na moyo chanya.